Wakati wa wasiwasi huwa najaribu kutulia, halafu kutuliza akili kuangalia wapi nilikosea na nini kinaweza kikanikumba ama kwa nini nina wasiwasi kwa wakati husika, nani anataka kunithuru, ama nani nimemtendea ubaya naweza akaja akanithuru kwa maana hiyo huwa na kaa tayari kuweza kukabiliana na hatari ambao unaoweza ikatokea. Labda mtu anataka kunivamia, tatizo linaweza likaja kuniathiri mimi kama mimi binafsi kuona kuwa katika hali ya tayari kupambana na hiyo hali ambao inaniletea wasiwasi kwa kuwa tayari kukabiliana na chochote ambacho kitaweza kikatokea. Kwa mfano mtu atakapokuja kupambana na mimi ngumi. Katika ile sasa hali ya wasiwasi na pengi nijipeleke mwenyewe katika uwezo wa kuwa tayari na mimi kurusha ngumi kujibu mapigo ili kuweza kushinda hiyo hali ya wasiwasi.